Nina shugulikia wateja kwa heshima na uvumilivu kwanza na sikiliza kwa makini mahitaji na malalamiko yao ili kuelewa hali zao vizuri. Kisha na wapa maelezo wazi na sahihi kuhusu suluhisho zinazo wezekana. Kuhakikisha wanahishi kuthaminiwa na kueleweka. Pia napendelea kushugulikia changamoto haraka iweze kanavyo ili kujenga uamimifu kwa wateja. Kwa ujumla, lengolangu ni kutoa huduma bora ambao inawaacha wateja wameridhika na kuridhisha thamani kwa kampuni au timulangu.